Ndio, napenda kucheza michezo ya ubau. Inanifulahisha kwa sababu inachanganya fikra, mikakati na ushirikiano. Pia nijia nzuli ya kutumia muda na malafiki au familia, kucheka na kushidana kwa afya. Michezo ya ubau hunifanya nitulie na kufulahia muda bila kuhitaji, skrini au teknolojia nyingi.

Ninajaribu kufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Sio lazima yawe mazito kila wakati. Wakati mwingine ni kutebea halaka kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili au mazoezi mepesi ya nguvu. Lengo langu ni kueka mwili hai, afya na akili ikuwe tulivu. Badala ya kujilazimisha kupita kiasi.

Napenda kufuata timu moja ninayohisi karibu nayo kihisia. Hasa kwa sababu ya historia yake, wachezaji na namna inavyocheza. Zaidi ya kushinda au kupoteza, kinachonivutia ni roho ya timu, mshikamano na jinsi inavyowapa furaha mashabiki wake.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa ujuzi wa kitaluma na wa kibinadamu. Zilizo muhimu zaidi ni mwasiliano mazuri, usimamizi wa muda, kutatua matatizo, ushirikiano wa timu, uwezo wa kujifunza haraka, uwajibikaji na nidhamu.

Wakati wa furaha napenda kujifurahisha kwa kushiriki furaha hiyo na wengine naweza kucheka kusikiliza muziki ninaoupenda au kusherehekea kwa njia ndogo kama kula chakula ninachokipenda. Wakati mwingine napenda kujipa zawadi ndogo kama kupumzika zaidi kutembea mahali pazuri au kufanya kitu nilichokuwa nikihairisha lakini nachokifurahia.

Ndio, napenda kunywa maziwa. Hii ni kwa sababu maziwa hunipa hisia ya utulivu na nguvu. Hasa asubuhi au kabla ya kulala. Napenda kuyanywa peke yake au kuchanganya na chai au kahawa. Pia, nayapenda kwa sababu ni rahisi, yenye lishe na hunikumbusha vitu vya kawaida vya nyumbani.

Ndio, napenda kula popcorn. Ni vitafunwa rahisi lakini vinaburudisha sana. Hasa wakati wa kuangalia filamu au kupumzika. Napendelea popcorn zisizo na mafuta mengi. Labda zenye chumvi kidogo au ladhaa ya siagi nyepesi. Hunipa hisia ya burudani na urahisi bila kuwa nzito tumboni.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na samaki wa kukaanga au kupika kwa mchuuzi wa nyanya. Hii ni kwa sababu ni chakula kile kinachonipa nishati. Kinachokumbusha nyumbani na kina ladha kipekee ya asili. Napenda pia mara nyingi vyakula vya jadi vinavyotengenezwa kwa mboga za majani au viazi. Kwa sababu ni rahisi, lishe na hufanya nafikiri kuhusu mila na utamaduni.

Lengo la muda murefu kazini ni kufanikisha miradi mikubwa ambayo inaadhiri kwa kiwango chanya, wateja au jamii nzima. Huku nikijenga ujuzi na nafasi ya kuendelea kukua kitaalamu. Pia linajumuisha kujenga heshima na amani kwa wenzangu na kuwa mfano mzuri wa nidhamu, ubunifu na ushirikiano kazini.

Ninapo shughulikia makosa kazini, napendelea kuyakabili kwa utulivu na kwa hatua badala ya hasira au kuashilia wengine. Hii ni baadhi ya njia ninazo zitumia, kutambua kosa, kukubali na kuchukua hatua, kufanya uchambuzi, kujifunza kutokana na kosa, kuwasiliana kwa uwazi.

Nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu. Mara nyingi huchaji ya asubuhi kabla ya kuanza kazi, ili kuhakikisha kina uwezo wa kutosha kwa maswala yote ya kazi na burudani. Wakati mwingine kama ninatumia sana au kwa shughuli zenye nguvu, napenda kuchaji katika mapumziko ya mchana, ili kusiwe na wasiwasi wa umeme, ukashaisha, ukishaisha.

Dio, napika kula pale ni napo pata fulsa. Napenda kushiliki katika mchakato wa kuchagua viongozi au maamuzi muimu. Kwa sababu ni jia ya kuadhili mustakabali wa jamii na kuonyesha uwajibikaji wa kilaia. Pia napika kula kwa uwangalifu ni kijalibu kuelewa masuara yote kabla ya kufanya uamuzi, badala ya kudekeza kwa isia pekee.

Napendelea hali ya joto kidogo, si kali sana na si baridi sana. Hii ni kwa sababu joto kidogo hunifanya nijisikie raha, nishati na uhuru wa kusogea. Bali, kuwa na wasiwasi wa baridi au ujoto kupita kiasi. Hali kama hii pia ni nzuri kwa kufanya kazi, kutembea na kufurahia mandhari ya asili.

Napenda utulivu na mshikamano wa watu katika mtaa wangu. Ni mahali ambapo majilani wanafahamiana, kusalimiana na kusaidiana inapohitajika. Pia napenda urahisi wa kupata huduma muhimu karibu na mazingira yanayonifanya nijisikie salama na nyumbani.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Hii ni kwa sababu ni mwezi wa kutafakari, kusherehekea na kuwa na familia na marafiki. Pia huwa na furaha nyingi. Nikiwa na sherehe, mapumziko na hisia ya mwisho wa mwaka. Ambapo mtu anaeza kupanga malengo mapya. Kwa ufupi disemba hunipa furaha, utulivu na motisha mpya kwa mwaka unaokuja.

Jamu muhimu sana lililonifudisha ni mzazi wangu. Walinifundisha thamani, za nidhamu, uwajibikaji na heshima kwa wengine. Jambo ambalo, limekua msingi wa maisha yangu binafsi na kazini. Pia walinifudisha kujitahidi, kuwa na uvumilivu na kuthamini elimu na maalifa, ambayo uniwezesha kukabiliana na changamoto balibali maishani.

Napenda kutembelea mji wa kale wa roma, Italia. Hii ni kwa sababu napenda historia ya zamani, majengo ya kale na hadithi za ustaarabu wa roma. Kutembelea mahali hapo, kunanipa fursa ya kuelewa jinsi maisha yalivyokuwa zamani. Kushuhudia sanaa na usanifu wa kale na kufikiria juu ya maendeleo ya binadamu. Pia napenda mara nyingine pale pale panapohifadhi historia ya kimataifa au tamaduni nyingi. Kwani kunanipa mtazamo mpana wa dunia na historia yake.

Napenda muandishi J.K. Lulin asa kwa sababu anaunda hadithi ambazo zinachanganya ubunifu, mshangao na mafunzo ya maisha. Hadithi zake ufanya usome kwa shauku na kushilikisha hisia bila kujali umri. Pia napenda wandishi wengine wa hadithi za maisha halisi au hadithi za kistoria kama Leo Tulso au Chimamada Gozi Adichie kwa sababu wanatoa mtazamo wa kina juu ya maisha tamaduni na changamoto za binadamu.

Wakati ninahitaji msaada kazini napendelea kuita msaada mapema na kwa uwazi badala ya kusubiri tatizo likue. Hapa ninachofanya kutambua tatizo, kuuliza kwa heshima na uwazi, kusikiliza na kujifunza, kufuatilia hatua zinazopendekezwa, kujifunza kwa wakati ujao.

Napenda kupata mafunzo yanayoongeza ujuzi wa kitaaluma na study za kibinadamu kazini. Hapa ni baadhi ya mifano. Uongozi na usimamizi wa timu, ufumbuzi wa matatizo na ubunifu, mawasiliano ya kushirikiana, teknolojia mpya, usimamizi wa muda na uzalishaji.

Ninaamini kampuni ya Apple. Hii ni kwa sababu imejulikana kwa ubunifu, ubora wa bidhaa na usalama wa teknolojia. Bidhaa zao kama iPhone, iPad na MacBook zinajumuisha teknolojia rahisi kutumia na hutoa suluhisho zinazorahisisha maisha ya kila siku. Pia nina heshima kwa kampuni kama Microsoft kwa sababu inaboresha urahisi wa kazi na mawasiliano kwa biashara na watu binafsi.

Zoea zuri nililojenga ni kusoma kila siku angalau dakika thelathini. Hii imenisaidia kuongeza maarifa, kuongeza maneno yangu na kuendeleza ufahamu wangu wa dunia. Pia imenisaidia kujituliza na kupumzika akili badala ya shughuli nyingi. Badala ya kutumia muda bure au kuangalia simu bila mpangilio.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Hunisaidia kwa mambo mengi ya kila siku kama mawasiliano, kupanga ratiba na kupata taarifa, kazi na hata burudani. Pia ni njia muhimu ya kuwasiliana na familia na marafiki popote nilipo. Kwa ufupi, simu ni kifaa kimoja kinacho unganisha mambo mengi ya maisha yangu ya kila siku. Ndio maana ni kigumu sana kukikosa.

Napenda msimu wa vuli zaidi. Hii ni kwa sababu hali ya hewa ni tulivu, si joto sana na si baridi kali na rangi za majani hubadilika kuwa za dhahabu. Jano na zambarau zinapendeza sana kwa macho. Pia ni msimu mzuri wa kutafakari kuanza mambo mapya na kusherehekea matokeo ya kazi zilizofanywa.

Ninapo shughulikia udhaifu wangu kazini napendelea kuelewa ni wapi nawezavyo kuboresha na kuchukua hatua bila kujiacha chini. Hapa ninachofanya kutambua udhaifu, kukubali na kuwa makini, kutafuta mafunzo au msaada, kujifunza kutokana na makosa.

Napendelea kusoma na kuandika kwa usawa, lakini kila moja huleta furaha na faida tofauti. Kusoma, hunipa maarifa mapya, mitazamo tofauti na burudani. Ni njia ya kujifunza kuhusu maisha, tamaduni na historia bila kuondoka mahali. Kuandika, hunisaidia kuonyesha mawazo yangu, kuunda hadithi na kuorodhesha hisia. Pia ni njia ya kuboresha ufasaha wa fikra na kuunda kumbu kumbu zangu binafsi.

Napendelea kusoma habari mtadaoni, hii ni kwa sababu inarahisisha kupata taarifa mpya kwa haraka, inakuwa na picha, video na viungo vya kufafanua, na unaweza kuchagua mada unayopenda kwa urahisi. Pia ni rahisi kulinganisha vianzo mbalimbali ili kupata mtazamo kikamili. Hata hivyo, mara nyingine napenda kusoma gazeti la karatasi. Kwa sababu linatoa hisia ya utulivu na unaweza kujipumzisha bila kutilia akili simu au kompyuta.

Mafunzo ya kazi yaliiyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na ushirikiano wa timu. Yalinifundisha jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa mitazamo ya wengine. Kushirikiana na wenzangu bila migongano hasa kwenye miradi changamano. Kusikiliza kwa makini ili kupata suluhisho bora na kuamua hatua zinazofaa. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda na uzalishaji kazi yalinisaidia kupanga majukumu yangu kwa ubinafsi. Kufanya kazi bila msongo wa mawazo na kukamilisha kazi kwa wakati.

Hekima muhimu nilio jifunza maishani ni kushughulikia maisha kwa uvumilivu na busara na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hii inamaanisha kila tatizo linasuluhisho lakini linahitaji utulivu na fikra kabla ya kuchukua hatua. Kushindwa au kukosa si mwisho wa dunia. Bali nifursa ya kujifunza na kuboresha. Dhamani za heshima, uwajibikaji na uaminifu, zinaunda msingi wa uhusiano, mzuri na mafanikio ya kweli. Furaha ndogo ya kila siku, shukrani na kushirikiana na wengine, ndizo zinatoa maana ya maisha.

Ninapo furahia kuwa nyumbani napenda kupumzika na kufanya mambo rahisi yanayonipa amani. Naweza kusikiliza muziki ninaoupenda, kutazama filamu au kipindi kifupi, kusoma kitabu au kunywa chai kwa utulivu. Wakati mwingine, napenda kupika chakula ninacho kipenda au kuzungumza na watu wa nyumbani.

Ninajistawisha wakati wa likizo kwa kupanga mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Hapa ni baadhi ya njia; kupumzika, kutembelea na kuoana familia, kuburudika, kujitunza, kutafakari. Kwa kifupi likizo ni muda wa kupumzika, kufurahia na kujijenga kimaisha na kiakili.

Napendelea chakula chenye ladha tamu kidogo na viungo vya asili. Hii ni kwa sababu ladha hiyo hunipa fulaha bila kuwa mzito tumboni. Na viungo vya asili ufanya chakula kiwe na aroma nzuri na ladha ya kipeke. Pia napenda mara nyingine chakula chenye mchanganyiko wa tamu na chumvi kwani kinaburudisha ladha na hu kuleta tofauti kwenye kila kipande.

Kuwa na uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni muhimu sana. Ninafanya hivi, kuweka mipaka ya muda, kupanga ratiba, kujipa muda wa familia na marafiki, kupumzika kwa ubunifu, kutumia tekinolojia kwa busara. Nina uwiano kama wa kusawazisha wajibu na furaha binafsi ili kazi isizidishe maisha yangu na maisha yangu yasipoteze ubora wa kazi.

Napiga picha mara chache kwa kawaida. Mara nyingi, wakati kuna tukio maalum, mandhari nzuri au kumbu kumbu zinazotaka kuhifadhi. Sio kila siku, lakini napenda kushirikisha picha zenye maana. Badala ya kupiga picha bila mpangilio.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali napendelea kutumia binu za mwasiliano za wazi na kupanga kazi vizuri. Hapa ni ninachokifanya mawasiliano ya kawaida kupanga kazi kwa uwazi, ufuatiliaji wa maedeleo, kushilikiana kikamilivu, kuuuda ulafiki na motisha.

Napenda kuenda sinema mara chache kwa kawaida, labda mara moja au mbili kwa kila mwezi. Kulingana na filamu zinazo vutia. Napenda kuenda sinema zaidi kama ni wakati wa burudani kupumzika au kusherehekea Tukio Maalum. Hii pia hunipa fursa ya kujivunia filamu kubwa kwa sauti na picha bora. Jambo lisilo patikana nyumbani kila wakati.

Napendelea viatu vye pesi, vya starehe na vinavyo faa shughuli nyingi. Kwa kawaida napenda, viatu vya michezo au sneakers. Hii ni kwa sababu ni rahisi kutembea na vinapendwa kwa shughuli za kila siku. Viatu vya cashroom, ninavyo vaa kazini na kwenye mikutano isio rasmi. Ambavyo ni vya starehe na vina muonekano mzuri. Viatu vya bustani au vilivyo rahisi kwa asili. Kwa likizo au wakati wa kupumzika.

Asubuhi napendelea kunywa chai au kahawa. Chai hunipa utulivu na hisia ya kuanza siku pole pole. Hasa, ikiwa ni ya majani au yenye chai nyepesi. Kahawa kwa upande mwingine hunipa nishati na umakini kuanza kazi au shughuli kila siku. Wakati mwingine napenda pia maziwa au maji ili kuanza siku kwa afya na nguvu.

Kila asubuhi ninapoamka napendelea kufanya mambo madogo ya kujipanga na kujiandaa kwa siku. Hapa ni ninachokifanya. Kuamka taratibu, kujitunza, kunywa kinywaji cha asubuhi, kupanga siku, kuchukua muda wa utulivu. Kwa ufupi, asubuhi ni muda wangu wa kuamsha mwili, akili na kujiandaa kwa utendaji mzuri wa siku.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Unanipa furaha kwa sababu unachanganya mazoezi ya mwili, ushilikiano wa timu na ushidani wa afya. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kujenga ulafiki na kujisikia mwenye nguvu.

Wakati umapumziko ya mchana, napendelea kupumzika na kujirehemu kidogo ili kuendelea na kazi wa umakini. Hapa ni ninachokifanya. Kunywa kinywaji au kula, kitafunwa kidogo, kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo, kupumzika akili, kuzungumza na wenzangu kwa kawaida.